Ili kujitunza, ninafanya mambo kadhaa ambayo yanasaidia mwili, akili na hisia zangu kuwa kwenye hali nzuri. Kwanza, ninajitahidi kula chakula chenye afya na balance. Napendelea vyakula venye protini, mboga, matunda na nafaka kamili na napunguza venye sukari nyingi au mafuta mabaya. Hii inasaidia mwili wangu kuwa na nguvu, kuimarisha kinga na kufanya akili ifanye kazi vizuri. Pili, napanga muda wa kufanya mazoezi. Hii inaweza kuwa kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi mepesi nyumbani. Mazoezi husaidia kuondoa stress, kuboresha usingizi na kuongeza umbo zuri la mwili. Hii ni muhimu sana hasa wakati wa maisha yenye shughuli nyingi au mikutano yenye shinikizo. Tatu, napanga muda wa kupumzika na kutenga muda wa kutuliza akili. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki au hata kufanya meditation kwa dakika chache. Kupumzika kunasaidia akili yangu kuwa makini, kunapunguza mfadhaiko na kunafanya nifikirie kwa uwazi. Zaidi ya hayo, najitunza kisaikolojia kwa kuzungumza na marafiki au familia kushiriki mawazo na hisia na kutafuta msaada pale ninapohitaji. Hii inasaidia kuondoa hisia za unyogofu au wasiwasi na kunifanya nihisi kuwa na msaada wa kijamii. Mwisho, mara nyingine napanga malengo madogo ya kila siku ili kuwa na mwelekeo na hisia za mafanikio kwani kujitunza pia ni kuhakikisha nafiikiria kwa usahihi na ninafuraha katika kile ninachokifanya. Kwa kufanya mchanganyiko huu wa lishe, mazoezi, kupumzika na kujali hisia zangu ninajihisi kuwa na afya njema na tayari kukabiliana na changamoto za kila siku.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni lile linalonihusisha kutatua changamoto au kusuluhisha matatizo. Napenda kuwa na nafazi ya kutumia ujuzi wangu kufikiria mbinu tofauti, kupanga suluhisho na kuona matokeo ya kazi yangu kwa mwonekano wazi. Hii inafanya kazi kuwa yenye maana kwa sababu si tu kukwamba ninafanya kitu, bali pia ninaona jinsi mchango wangu unavyoadhiri timu au ushirika kwa ujumla. Pia napenda kazi zinazohusisha mawasiliano na ushirikiano kama kushirikiana na wenzangu au kushirikisha wateja taarifa muhimu. Hii inafanya kazi kuwa haiishi tu kwenye karatasi, bali pia ni ya kipekee kwa kila mtu anayehusika. Jukumu la kuongeza, la kuongoza, au kutoa mwongozo mara nyingine pia linavutia, kwa sababu linanipa nafazi ya kushiriki maarifa yangu na kusaidia wengine kufanikisha kazi zao. Kwa ujumla, napendelea majukumu yanayonipa changamoto kidogo ambayo yanahitaji ubunifu, mpangilio mzuri na mawasiliano bora. Hii inafanya kazi isiyo ya kawaida inanikosesha uchovu wa kurudia tu na inanifanya kila siku kazini kuwa ya kusimua na yenye manufaa.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na kukupanga hatua kwa hatua. Kwanza ni ajiri muda wa kuelewa ni kwanini mabadiliko yanafanyika ni malengo gani yanakusudiwa na jinsi yanavyoweza kuadhiri kazi yangu na timu. Hii inasaidia kupunguza hofu ya kutokujua na kunifanya niwe tayari kukabiliana na hali mpya. Kisha, ninachukua hatua za kujiandaa kwa mabadiliko hayo. Hii inaweza kuwa kujifunza ujuzi mpya unaohitajika, kutumia zana au teknolojia mpya, au kubadilisha njia ninavyo fanya kazi. Kukufanya hivyo, ninahakikisha kuwa siwezi tu kufuata mabadiliko, bali pia ninaweza kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu na kusaidia wengine kuzoea hali mpia. Zaidi ya hapo, napenda kuzungumza na wenzangu au viongozi wa kazi pale napo inapowezekana ilikuelewa matokeo ya mabadiliko na kushiriki mawazo yangu. Hii inasaidia kuondoa mkanganyiko, kuboresha mawasiliano na kuhakikisha kila mtu anahisi sehemu ya mchakato wa mabadiliko. Kwa mtazamo huu, mabadiliko yanakuwa furusa ya kujifunza, kuboresha ufanisi na kuendeleza kazi badala ya kuwa changamoto tu. Mwisho, ninajitahidi kubaki mnyenyekevu na mwenye subira kwa kuwa kila mabadiliko huchukua muda kuzoea. Kupitia kuzingatia mpangilio, mawasiliano na kujifunza mabadiliko, ninapata uwezo wa kuyashugulikia kwa ufanisi na hata kuyatumia kama njia kukua kitaaluma.